Mimi ningependa sana kutembea Tokyo Japan Napenda mji huo kwa sababu unamchanganyiko wa vitu vingi kwa wakati mmoja teknolojia ya kisasa sana Lakini pia utamaudini wake wakale bado unaishi Ningefraia kutembea mitaani usiku nione taanyingi za rangi maduka madogo madogo na watu wakifanya shuguli kwa maua Alafu baadae nikaingia kwenye mitaa ya zamani yenye hekalu na nyumba za kitamaduni, Tokyo inanivutia kwa sababu kila nikitembea ningeisi kuwa na jifunza kitu kipia. Kuhusu watu maisha yao na namna wanavyoishi mda na mazingira yao.